Ningependa kupata mafunzo yanayoniendeleza kitaaluma na kunifanya nifanya kazi kwa ufanisi zaidi. Hasaa, mafunzo ya ujuzi wa kijitali, teknolojia, ilikuenda samba-samba na mabadiliko ya kazi, mafunzo ya uongozi na mawasiliano kusaidia kushirikiana vizuri na timu, usimamizi wa muda na miradi, huduma kwa wateja, mafunzo ya afya ya akili na ustawi kazini. Kwa kifupi, napenda mafunzo yanayo niongeza thamani, kunijenga binafsi na kunisaidia kukua katika kazi yangu.

Ninalinda mazingira kwa kufanya mambo madogo lakini yenye maana kama kutotupa taka ovyo, kupunguza matumizi ya plastiki, kuhifadhi maji na umeme, kupanda miti au mimea, kuhamasisha wengine kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira, kwa kifupi naamini kila hatua ndogo inaleta mabadiliko makubwa katika kulinda mazingira yetu.

Wakati wajua kali, napena kufanya mambo ya nayo nisaidia kupua na kujisitiri, kunyo maji mengi au vinyoaji baridi, kukawa kivulini au ndani ya nyumba, kupumzika au kusoma sahemu tulivo yenyehewa, kuwaka maji ya baridi au kuwasha uso, kuwepuka shuguli nzito wakati wajua kali. Sana, hihu nisaidia kuwepuka uchovu, wajoto na kujisikia vizuri.

Kumbu kumbu nzuri ninayo kumbuka kutoka ututoni ni kutembea na kucheza nje na marafiki na familia. Kutembea kando ya mto au shambani, kucheza mchezo ya jadi kama mpira au kukimbizana, kuona mandhari ya asili kama miti, maua na ndege, kushirikiana na ndugu au marafiki kwa furaha na vicheko. Kumbu kumbu hizi hufanya mtu ajisikie furaha, utulivu na ukaribu wa familia.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea. Nimefanya kazi kama kusaidia watoto kujisomea, kufundisha ujuzi wa msingi, na kusaidia wazee au watoto wasio na uwezo. Pia, nimechangia miradi ya usafi wa jamii na upandaji miti. Uzoefu huu hufundisha huruma, mshikamano na umuhimu wa kusaidia wengine bila malipo. Kwa kifupi, kazi ya kujitolea hutoa furaha na thamani kubwa ya kijamii.

Ndoto yangu kubwa ni kuweza kusaidia watu wengi kuwa na maisha bora kupitia elemu, ushauri na teknolojia. Nataka kuwaona watu wakiweza kufanikisha ndoto zao kwa ujuzi na marifa. Ningependa kuunda suluhisho zinazorahisisha maisha na kuondoa changamoto zao kila siku. Pia ni ndoto yangu kuona jamii zikiwa na mshikamano, ufahamu na fursa sawa kwa kila mtu. Kwa kifupi, ndoto yangu ni kuchangia maendeleo na furaha ya wengine.

Ninajistaabisha wakati wa likizo kwa njia inayonifanya kupumzika, kufurahia na kupata nguvu mpya kupumzika kwa kifani, kuondoa mawazo ya kazi na kujishugulisha na mambo ya burudani kutembea au kuenda sehemu za asili. Kusoma au kujifunza jambo jipya kukutana na familia na marafiki, kutengeneza ratiba ya usingizi na chakula Kwa kifupi likizo ni wakati wakupumzika, akili na mwili huku ukifurahia maisha.

Ndio, natoa sadaka au michango. Hii ni kwa sababu njia ya kusaidia wengine na jamii. Huongeza ushirikiano, mshikamano na huruma kwa wenzetu. Pia, hufundisha utunzi na kutoa bila matarajio ya marudisho. Kwa kifupi, kutoa sadaka au michango ni njia ya kuchangia furaha na mandeleo ya wengine.

Wakati wa mapumziko ya mchana, hufanya mambo yanayosaidia kupumzika na kujirekebisha. Kula chakula cha mchana ili kupata nguvu, kutembea kidogo au kupumzika kivulini, kusoma au kusikiliza mziki, kuzungumza na wenzangu, kupumzika bila kutumia kifaa cha kidijitali kwa muda ili akili ipumzike. Hii husaidia kurudi kazini makini kuwa na nguvu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Wazo zuri kwa siku ya leo ni kuchukua muda kidogo kila mara ya siku kungalia mafanikio madogo ndio. Pata. Inaongeza motisha na furaha ya ndani, inasaidia kujua ni wapi umefanikiwa na ni wapi unahitaji kufanya kazi zaidi. Hufanya mtu aendelee kwa nia nzuri na msukumo bila kujisumbua sana. Kwa kifupi, kutambua mafanikio madogo kila siku, ni njia nzuri ya kuanza siku kwa moyo nzuri na matumaini.

Ninapo uyanisha kazi na maisha ya kibinafsi, hufuata njia zinazosaidia kuwa na usawa, afya na ufanisi. Kupanga ratiba kwa uiano, kueka muda maalumu kwa kazi, familia, burudani na mapumziko, kueka mipaka, kuzingatia kipa umbele, kutumia muda wabure vyema, kujitunza kibinafsi. Kwa kifupi ushirikiano wampangilio na nidhamu husaidia kufanikisha kazi bila kuadhiri furaha na ustawi wa maisha ya kibinafsi.

Napenda kufanya mambo yanayofanya familia, ijisikie karibu, furaha na mshikamano. Mfano, kutembea au kuenda piknik pamoja, kucheza michezo ya ndani au nje, kula pamoja chakula cha jioni au sherehe za familia, kusoma na kuangalia filamu pamoja, kushirikiana kazi ndogo za nyumbani.

Napenda kuandika na kuongea lakini kwa madhumuni tofauti. Kuandika hufa zaidi kwa kufikiria kwa kina, kupanga mawazo na kuhifadhi tarifa. Kuongea ni nzuri kwa kushirikiana, kueleza hisia na kuwasiliana kwa haraka na wengine. Kwa kifupi, napenda kuunganisha kuandika na kuongea. Kuandika kwa kupunguza mawazo, kisha kuongea kwa kueleza kwa wazi na wengine.

Mazingira ya kazi huwa mazuri na yenye tija ikiwa yanachangia utulivu, motisha na ushirikiano. Baadhi ya mambo yanayofanya kazi kuwa mzuri ni urafiki na heshima kati ya wafanyikazi, usimamizi mzuri, sehemu safi na iliopangwa vizuri, motisha na pongezi, ulenganifu kati ya kazi na mapumziko. Heshima mpangilio msaada na usawa ndizo msingi wa mazingira ya kazi mazuri.

Ninaenda kutumia GPS zaidi kuliko ramani. GPS hufanya iwe rahisi kupata njia sahihi na haraka hutoa maelekezo ya moja kwa moja na mbadala endapo kuna foleni au barabara kufungwa inarahisisha kusafiri sehemu mpya bila wasiwasi. Ramani bado ni nzuri kwa kujua muktadha wa eneo kwa ujumla Lakini GPS ni rahisi zaidi kwa matumizi ya kila siku. Kwa kifupi, GPS ni kifaa cha kisasa kinachorahisisha usafiri wa urahisi na usahihi.

Somo nililopenda shuleni ni sayansi. Nilipenda kwa sababu inatoa maelezo ya jinsi, dunia na maisha vinavyofanya kazi. Ilinifundisha kufikiria kwa mantiki na kuchambua matatizo. Pia somo la sayansi linaleta ujuzi unaoweza kutumika kila siku kama kuelewa afya, teknolojia na mazingira. Sayansi ni somo linalochanganya ufahamu, ubunifu na mafunzo ya maisha.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini ni Apple. Inajulikana kwa ubora wa vifaa na urahisi wa matumizi. Inatoa usalama mzuri wa data na faraga ya watumiaji. Inashirikisha ubunifu na muundo wa kisasa. Huduma zake na vifaa vinafanana na mahitaji ya kazi na maisha ya kila siku. Hata hivyo, pia ninathamini Google na Microsoft kwa huduma zao za mtandaoni na suluhisho za kazi.

Napendelea upepo wa asili. Unanifanya unanifanya najiwekea raha na kufurahia hewa safi. Husaidia kupumzika na kuwa makini bila hitaji la kifaa chochote. Hata hivyo, ac pia ni nzuri wakati upepo hauna hewa safi au baridi inahitajika. Upepo wa asili hufanya mwili na akili nijisikie vizuri lakini ac ni suluhisho la dharura.

Changamoto ni nazo kutano nazo kazini ni mchanga njiko wa matatizo ya kazi na ushirikiano. Wakati wamuda mfupi wa kukamilisha kazi nyingi, ufanya nifanye kazi kwa haraka bila kupomzika. Migongano kina uwa kati ya ufanyi kazi, tefauti za maoni na au mitezamu inaweza kuleta changamoto. Kukosekana kwa rasile mali au zana muhimu kufanya kazi kwa kwa gumu zaidi. Teknolojia kushindikana au matadizo ya kifaa Ukoteza muda au kusababisha msaungo wa mawazo Changamoto hizi kufundisha upumelivu kupanga Kipambele na kutafuta sulihusha kuharaka.

Kitendo cha wema nilichowahi kufanya ni kusaidia mtoto au mtu anayehitaji elimu au ujuzi Nilimsaidia kufundisha somo alikuwa anakosa ili aweze kuelewa vizuri Pia nilimsaidia kutengeneza vifaa au raslimali za shule kwa watoto wenye upunguvu Kitendo hiki kilileta furaha kwangu na kumsaidia mwingine kuwa na matumaini na maarifa zaidi kusaidia wengine bila matarajio ya marudisho ni kita tocha wema kinachowongeza, furaha na mshikamana wakijami.

Kipaombele kazini kwa mawasiliano ni uwekaji wazi, usikilivu na uelewa wa pande zote. Hii inamaanisha kuwasikiliza kwa makini, wenzako na wateja, kuelewa mahitaji yao kabla ya kujibu, kutoa maelezo wazi na sahihi kuhakikisha hakuna kutoelewana, kuwajibika na uwazi, kushugulikia matatizo au taarifa kwa wakati, kuheshimu mitazamo tofauti, kuzingatia mawazo na hisia za wengine, kushirikisha mawasiliano mara kwa mara ili kila mtu awe na taarifa ya hali ya kazi uwe wazi heshima na usikivu ni kipaombele muhimu katika mawasiliano kazini.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu. Hii hufanya uhusiano wa kirafiki na ushirikiano uweze kujengwa. Tunapendana kusaidiana pale inapaitajika kama kutoa taarifa kusaidia kwenye kazi ndogo au kushirikiana katika hafla za jamii. Kuwa na uhusiano mzuri na majirani pia huongeza usalama na mshikamano wa kijamii. Kufahamu na kushirikiana na majirani ni muhimu kwa jamii yenye mshikamano na furaha.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini, kufanya mambo haya kwa mpangilio na nidhamu, kupanga kazi mapema, kuandika orodha ya majukumu na kupanga kipaumbele, kukata mzizi wa usumbufu, kuepuka simu, mitandao isio muhimu na kelele. Kugawa kazi, kuwa hatua ndogo, kufanya hatua kwa hatua ili kuepuka kushindwa au kuchoka, kuchukua mapumziko madogo, kupumzika kidogo kuna rudisha umakini na unguvu, kutumia zana na teknolojia vizuri, programu au vifaa vinavyorahisisha kazi, kukagua matokeo, kuhakikisha kazi imekamilika kwa ubora na kwa wakati. Mpangilio nidhamu umakini na zana sahihi, husaidia kuongeza uzalishaji na kufanya kazi kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani, hunipa utulivu na umakini zaidi, husaidia kuokoa muda wa usafiri, uniruhusu kupanga ratiba kwa urahisi, lakini pia napenda kubadilisha mazingira mara kwa mara hili kuepuka kuchoka kifupi, kazi za nyumbani ni nzuri ikiwa kuna nidhamu na mipaka ya wazi katika kazi na maisha ya binafsi.

Kwaanza mraadi mpya wakazi, ufanyo kwa uhatua zinazoleta mpangilio uwazi na uwezekano wa mafanikia. Kuelewa malengwa ya mraadi, kuchambua raslimani, kueka mpangilio wa hatua, kwa shirikisha wa shirika au timu, kuzingatia changamoto zinawezaweza kutokea, kufuatilia maendeleo kwa kifupi, maelezo ya wazi mpangilio na ushirikiano, di zongu guzo za kuanzusha mraadi mpya kwa mafanikio.

Ningependa kujifunza kijapani. Lugha hii ni ya kuvutia kwa sababu inatamaduni, tajiri, historia na fasihi ya kipekee. Ningewezesha kuelewa filamu sana na teknolojia japan wa urahisi. Pia kujifunza lugha mpya huongeza ufahamu wa akili kumbu kumbu na ujuzi wa mawasiliano. Kwa kifupi kijapani ni lugha inayochanganya ujuzi wa kiakili na ufahamu wa tamaduni tofauti.

Ninaposherehekea siku kuu hufanya mambo yanayojenga furaha mshikamano na kumbuku mzuri kukutana na familia na marafiki kula chakula maalum cha siku kuu, kushiriki sherehe za kijamii kutoa zawadi au michango kwa wengine kutoa shukrani na kutafakari siku kuu hufurahishwa zaidi kwa kushirikiano furaha na heshima kwa desturi.

Ndiyo, napenda kwenda pwani. Napenda upepo wa bahari na mawingu yanayotoa utulivu. Pwani hunisaidia kupumzika na kupunguza mawazo. Ni mahali pazuri pa kutembea, kuangalia jua likizama na kufurahia mazingira ya asili. Pwani ni mahali pa utulivu na burudani panapoburudisha mwili na akili.

Kumbukumbu nzuri za shule nilazo kumbuka nizile zinazo husiona marafiki, michezo na mafanikio kitago. Kucheza na marafiki darasani, shuguli za michezo na mashindano, kufanikisha kazi au maradi wa darasa, kuanda na kushiriki sherehe za shule, kupata walimu, walio tufundisha kwa huruma. Kumbukumbu hizi uzalisha furaha, mshikamano na motisha ya maisha ya badae.

Ninaenda mahali pa ibada mara kadhaa kwa mwezi. Hii hufanya niweze kupumzika kiroho, kutafakari na kupata faraja ya ndani. Pia nafasi ya kushirikiana na jamii na kujenga mshikamano wa kijamii. Mara nyingine ninashiriki maandalizi ya shughuli maalumu za ibada au sherehe za kidini. Mahali pa ibada ni sehemu ya kupata amani, furaha na msaada wa kiroho.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Historia, unifundisha mafunzo ya maisha, utamaduni na matukio ya liyobito. Usaidia kuelewa subabu za matukio ya sasa na jinsi dudia ilivyo fikia hali ya sasa. Pia, ninjia nzuri ya kujifunza kuhusu watu, utamaduni na uongozi wa zamani. Kujifunza historia, ninjia ya kupanua upahamu na kuelewa dunia kwa undani.

Ninaweka neno siri salama kwa kufuata mbindu zinazolinda faraga na usalama kutumia mchanganyiko mgumu, kuepuka neno siri rahisi, kubadilisha neno siri mara kwa mara Kututumia neno siri moja kwenye accounti nyingi, kutumia utibidisha wa hatu wa mbili Neno siri salama nilile lizilo rahisi kutabirika na linatumiwa kwa busara.

Aina ya keki ninayo ipenda ni keki ya chokoleti. Napenda kwa sababu ni lathifu sana na inafaa kwa hafla au burudani ndogo. Chokoleti hutoa furaha na motisho ya haraka. Pia keki inaweza kuunganishwa na matunda au cream kuongeza ladhaa na mvuto. Keki ya chokoleti ni kitamu kinachofurahisha na kushirikiana vizuri na wengine.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Hufurahisha kwa sababu wanaleta furaha vicheko na mshikamano. Ni njia nzuri ya kujenga uhusiano kushirikiana na kuwafundisha kwa njia ya burudani. Pia hufundisha uvumilivu, ubunifu na jinsi ya kuelewa mahitaji ya wengine. Kucheza na watoto ni burudani, mafunzo na furaha ya pamoja.

Juisi ya matunda ninayoipenda ni juisi ya machungwa. Napenda kwa sababu ni nadhifu, yenye vitamini c, nyingi na hutoa nguvu haraka. Hufanya mwili kujisikia safi na yenye afya pia ni rahisi kula au kunywa wakati wowote na inafaa kwa kila msimu. Juisi ya machungwa ni kitamu chenye afya na kinachofurahisha mwili na akili.

Ninapo sherekea mafanikia ya timu kufanya mambo ya nayojenga furaha, mshikamano na motisha ya pamoja. Kushirikia na sherehe ndogo kutuwa pongezi na shurikani kwa kila mshiriki, kujumuisha timu katika mamuzi ya furaha, kuchukua kumbu kumbu, kutuwa motisha ya zaizia adam. Sherehe ya mafanikia ya timu ninjaya ya kushirikiana, kuanyesha shukrani na kuangeza mshikamano kwa kila mshiriki.

Napendelea shati, shati huvaa zaidi kwa hali rasmi na za kazi lakini pia unaweza kuvaa kwa raha nyumbani una matatizo makubwa na una muundo mzuri na unafaa kwa mavazi tofauti Shati pia ni mzuri kwa burudani au jioni za kawaida lakini shati hunipa hisia ya mpangilio na mtindo Shati ni kivazi ni kavazi linalochanganya paraja mtindo na uzuri.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa njia inayosaidia kufanisi mpangilio na kufanikisha kazi kwa tija. Kuchambua kazi ya mwezi uliopita kuweka malengo makubwa na madogo, kuweka kipaombele, kuweka muda wa kila lengo, kufuatilia maendeleo, kujumuisha timu au wenzako. Mpangilio wa kipimo cha muda na ushirikiano ndizo nguzo za kuweka malengo ya kila mwezi kwa mafanikio.

Zawadi nzuri niliyowahi kupokea ni kitabu cha elimu na mafunzo. Nilifurahia kwa sababu kilinipanua ufahamu na kunisaidia kujifunza kitu kipya. Kitabu hicho kilikuwa na maana ya kibinafsi kilicho husiana na maslahi yangu na maendeleo yangu. Pia kilinifanya ni thamini zawadi zinazo, changia ujuzi na ukuwaji binafsi. Zawadi nzuri ni ile inayoongeza thamani ya maisha na kuleta furaha ya kudumu.

Kupunguza matumizi ya plastiki, hufanya hufanya kwa njia zinazosaidia kulinda mazingira na kutumia raslimali kwa busara. Kuchagua mifuko ya kitambaa au reusable badala ya plastiki moja ya matumizi. Kuweka kikomo kwenye kutumia vyombo vya plastiki vya chakula. Kujitahidi kupanua matumizi tena. Kununua bidhaa zilizo na pakiti za kirafiki kwa mazingira kuhamasisha wengine. Kupunguza plastiki ni mchanganyiko wa tabia, uchaguzi sahihi, na kuelimisha wengine ili kulinda mazingira.

Ndio nimewahi kufanya yoga. Yoga hufanya mwili kupumzika, kuboresha mkao na kuongeza nguvu za ndani. Pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufikiria kwa utulivu. Ni njia nzuri ya kuimarisha afya ya akili na mwili kwa pamoja. Yoga ni mazoezi ya mwili na akili yanayoongeza utulivu na afya.

Chakula ninachopenda zaidi ni samaki wakupikwa vizuri napenda kwa sababu ni lathifu rahisi kumenya na chenye afya. Pia ni chakula kinachoweza kuchanganywa na mboga au wali kwa mlo kamili. Hufanya mwili kupata protini na virutubisho muhimu. Samaki ni chakula kitamu chenye afya na kinachofaa kila wakati.

Napendelea kuvaa nguo rahisi za kisasa na zinazofaa kwa shughuli mbalimbali. Nyingi ni za kirafiki na rahisi. Ninaangalia rangi na muundo. Ninafurahia nguo zinazo rahisisha harakati. Pia napenda nguo zinazofaa kwa kazi, burudani na shughuli za kila siku. Napendelea nguo zinazo rahisisha maisha, zenye mtindo na faraja.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti. Kufanya kazi kuwa rahisi na haraka. Kama kutoa maelekezo, kuandika maneno kwa haraka au kupata taarifa. Pia husaidia kuwasiliana kwa urahisi na vifaa au programu mbali mbali. Njia nzuri ya kupata msaada au kufanya kazi bila kutumia mikono kila wakati. Teknolojia ya sauti ni rahisi ya haraka na inarahisisha mawasiliano kazini.

Napenda kuwa mahali tulivu, safi na lenye mazingira ya asili. Mahali penye utulivu hunisaidia kufikiria vizuri na kupumzika. Hewa safi na mwanga wa asili hunifanya nijisikie vizuri kiafya. Pia napenda mahali penye watu wenye heshima na amani. Iwe ni kazini au nyumbani. Napendelea mahali panapotoa amani ya akili, usalama na faraja.

Nataka kufikia mafanikio makubwa na maendeleo ya kina katika kazi yangu Nataka kuwa mtaalamu katika ujuzi wangu kuweza kutoa matokeo bora na yenye tija Pia nataka kushirikiana na timu kwa ufanisi na kuwa kiongozi Mwamfano, ninalenga kuboresha maisha ya wateja, wenzangu na jamii njia ya kwa njia ya kazi yangu Hatimaye nataka kuendelea kujifunza na kukua kitaaluma ili kila siku niwe bora zaidi Lengo lango ni mafanikio ukuwaji wa kitaaluma na mchanganyo mchango chanya kwenye wengine.

Kila jioni kabla ya kulala, hufanya mambi yanayosaidia kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kupumzika na kupunguza mamsongo wa mawazo, kuandaa vitu vya kesho, kusafisha mwili, kupunguza matumizi ya teknolojia, kutafakari mafanikio ya siku. Kila jioni hufanya niwe na utulivu, usingizi mzuri na maandalizi ya kesho ya nyotije.

Kipindi cha televisheni ninacho kipenda ni vipindi vya elimu na maarifa napenda vipindi vinavya eleza sayansi, historia, teknolojia au mazingira. Pia hufurahia makala kwa sababu hunipa ufahamu mara nyingine huangalia vipindi vya burudani, nyepesi, wa kupumzika napendelea vipindi vya televisheni vinavyo fundisha jambo jipya huku vikiburudisha.

Natumia wifi zaidi kuliko data ya simu. Wifi hutoa uhakika wa kasi na kutumia data kwa wingi bila gharama kubwa. Ni rahisi kufanya kazi kubwa kuangalia video au kupakua paele. Data ya simu hufanya kazi pale wifi haipo au unaposafiri. Wifi ni rahisi ya haraka na inahara. Rahisisha kazi na burudani mtandaoni.

Mfanyibiashara bora zaidi ninayemjua ni Jack ma, mwanzilishi wa kampuni ya Alibaba. Mfanyi biashara ninayempenda kwa sababu ya uvumilivu, ubunifu na maono makubwa aliyokuwa nayo licha ya changamoto nyingi. Ninampenda mfanyi biashara huyu kwa sababu hakukata. Tamaa hata alipokataliwa mara nyingi ikiwemo kukosa nafasi za kazi na kukataliwa kujiunga na mbio badala ya kukata. Badala ya kukata tamaa alitumia kushindwa huko kama nguvu yake kuendalea mbele. Kitu cha ajabu alichofanya ni kuanzisha alibaba akiwa hana mtaji mkubwa wala ujuzi wa teknolojia lakini aliweza kujenga kampuni kubwa duniani kwa kuamini watu na wazo lake. Hili linaonyesha kuwa maono na nidhamu vinaweza kushinda vikwazo. Kutoka kwake nimejifunza kuwa kushindwa si mwisho wa safari. Bali, nisomo Pia, nimejifunza umuhimu wa kuamini timu kuwa mvumilivu na kufikiri kwa muda mrefu.

Mchezo wangu ninaoupenda zaidi katika michezo ya olimpiki ni mbio za riadha, hasa mbio za masafa ya kati na marefu. Ninaupenda mchezo huu kwa sababu unaonyesha nguvu, uvumilivu na nidhamu ya hali ya juu. Pia ni mchezo unaohitaji maandalizi makubwa na kujitolea jambo linalovutia sana. Mchezo wa olimpiki niliofurahia sana kutazama ni mbio za mita mia nane na mita elfu moja mia tano hasa wakati wanariadha wa Afrika mashariki wanaposhindana ilikuwa ya kusisimua kuona kasi kia kasi mbinu na mapambano hadi mwisho wa mbio. Mchezaji wa olimpiki ninaye mpenda ni Eliud kipchoge Ninampenda kwa subabu ya unyenyekevu, nidhamu na mafanikio makubwa katika riadha Pamojo na ujumbe wake wa kusema no human is limited Wakati wa michezo ya olimpiki ninahisi furaha musisimuko na fahari Huwa ni wakati wa kuona dunia ikiungana kupitia michezo na kunimpa motisha ya kufanya bidii na kuamini kuwa mafanikio yanawezekana.

Nilizaliwa na nikakua katika mji mdogo wenye utulivu na watu wenye moyo wa ukarimu Mji huu haukuwa mkubwa sana lakini ulikuwa na mazingira mazuri ya yaliyofaa kwa maisha ya familia na ukuwaji wa watoto Kuna vitu vingi vya kuvutia huko kama soko la wazi lililojaa bidhaa za kienyeji barabara zenye miti pembeni na uwanja wa michezo ambako watu walicheza kile jioni pia kulikuwa na shule na kanisa msikiti vilivyokuwa kitovu cha kutanisha jamii. Na kumbuka mambo mengi mazuri ya utotoni kama kucheza na marafiki bila wasiwasi kuenda kuogelea mtoni wakati wa joto na kusaidia wazazi nyumbani. Hayo ni kumbukumbu zinazo, nipa furaha ninapo pumzika Kinachofanya mji wangu uwe wakipeke na upendo wa mashik na ni upendo na mshikamano wa watu wake Kila mtu alimjua mwenzake na kulikuwa na hali ya kusaidiana wakati wafuraha na shida Ningependa kurudi pale mara nyingi hasaa ninapohitaji utulivu kumbukumbu za ututoni na kuungana tena na mzizi yangu Mji wangu wa kuzaliwa utabaki kuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu.

Likizo yangu ya ndoto ningependa iwe ufukweni hasa mahali penye bahari safi, mchanga, meupe na utulivu mwingi. Ningependa kuenda mahali kama pwani tulivu ambako naweza kupumzika bila kelele nyingi za jiji Ningependa kufanya mambo kama kutembea ufukweni asubuhi, kuogelea baharini, kuangalia au jua likizama na kusikiliza mawimbo ya bahari. Pia ningefurahia kuonja vyakula vya baharini na kujifunza utamaduni wa eneo hilo. Ningependa kusafiri na familia yangu au rafiki wa karibu kwa sababu likizo huwa tamu zaidi na unaposhirikiana na watu unawapenda. Kushirikiana furaha, vicheko na kumukumbu mpya ni jambo muhimu sana kwangu. Kwa likizo hii ya ndoto ningependa zaidi kupumzika kuliko kutembea sana. Nataka kupunguza mawazo kuupa mwili na akili nafasi ya kupumzika na kurudi nikiwa na nguvu mpya.

Kumbukumbu yangu nzuri ya utotoni ni kucheza na marafiki wakati wa jioni baada ya shule. Tulikuwa tunacheza michezo kama mpira, kuruka kamba na kukimbizana bila kuchoka hadi wazazi walipotuita kurudi nyumbani. Mara nyingine, kumbukumbu hiyo ilihusisha sikukuu au sherehe za kifamilia ambapo tulikusanyika pamoja tukacheza, tukaimba na kufurahia chakula kitamu. Ilikuwa ni wakati wa furaha na vicheko vingi. Nakumbuka nilikuwa pamoja na marafiki zangu wa karibu na ndugu zangu. Uwepo wao ulifanya kila kitu kiwe cha kufurahisha zaidi kwa sababu tulishirikiana kila jambo kwa upendo na mshikamano. Kilichofanya kumbukumbu hii kuwa maalumu ni uhuru na ufuraha ya utotoni. Hakukuwa na mawazo mengi wala majukumu mazito kila siku ilikuwa kama tukio jipya la kufurahia. Ninapokumbuka mambo hayo nahisi furaha, utulivu na shukrani hunifanya nitambue uzuri wa maisha rahisi na kunikumbusha kuthamini nyakati ndogo za furaha.

Kinachonipa motisha kazini ni mambo kadhaa yanayonifanya nijesikie nina dhamani na ninadelea kukua. Kufanikisha malengo na kuona matokeo ya kazi yangu. Kuthaminiwa na kubongezwa kwa kazi nzuri. Fursa za kujifunza na kukaa kitaaluma. Kufanya kazi na timu yenye ushirikiano mzuri. Kujua kazi yangu inaleta mchango chanya kwa wengine. Kwa kifupi, mafanikio kuthaminiwa kujifunza na kufanya kazi yenye maana. Hizo zinazonipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii kila siku.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninaye mjua ni Michael Jordan. Anajulikana sana duniani kama moja wa wachezaji wakubwa zaidi kuwahi kucheza mchezo huu. Ninampenda mchejazi huyu kwa sababu ya bidii, nidhamu na ushindi wake wa kipekee. Hakuwa tu na kipaji bali pia alikuwa tayari kufanya kazi kwa bidii kuliko wengine wote. Alikuwa na moyo wa ushindani na hakukubali kushindwa kirahisi. Nakumbuka mchezo wa ajabu sana ambapo Michael Jordan alifunga pointi nyingi licha ya kuwa mgonjwa Ilikuwa ya kushangaza kuona jinsi alivyoendelea kupambana na kuiongoza timu yake kushinda licha ya hali ngumu Ujuzi ninao ona akiwa nao ni ufungaji wa hali ya juu kuruka, juu kiasi, kasi na wezo wa kufanya maamuzi sahihi wakati wa pressure Pia alikuwa na wezo wa ukubwa wa kuongoza wachizaji wenzake kama kiongozi wa kweli Kila ninapo muona akicheza nahisi msisimko motisha na heshima kubwa hunifanya niamini kuwa bidii na nidhamu na kujiamini mafanikio makubwa yanawezekana.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua inaponyesha juu ya ardhi kavu, ni harufu ya asili na ya kupendeza sana. Si harufu ya chakula wala manukato, bali ni harufu ya mazingira ambayo huleta utulivu wa kipekee. Kila ninaposikia najihisi nipo karibu sana na asili. Kwa ukawaida, nahisi harufu hii wakati mvua ya kwanza inaponyesha. Hasa baada ya kipindi cha jua kali, harufu hiyo huenea hewani na kufanya mazingira yote yahisike safi. Harufu hii hunikumbusha utoto wangu nikicheza nje wakati wa mvua inaanza kunyesha au kukaa nyumbani nikisikiliza sauti ya matope. Matone ya mvua juu ya paa hunikumbusha nyakati za amani na furaha kila ninapo pata harufu hiyo nahisi utulivu furaha na matumaini mapya. Hunifanya nijisikie nimerudi nyumbani na kunipa amani moyoni.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya tangawizi napenda kinywaji hiki kwa sababu ni kitamu chenye joto na kina faa kina faidi nyingi kiafya ni aina ya chai na huifanya iwe maalumu kwa sababu ya harufu na ladha ya tangawizi Ninayoburudisha mwili hunisaidia kujisikia vizuri hasa wakati wa asubuhi au jioni na kumbuka hua ninakunywa chai ya tangawizi asubuhi mapema au jioni hasa ninapohitaji kupumzika au kupata nguvu kidogo ni kinywaji kinachofaa nyakati za utulivu Nilielezwa kuhusu kinywaji hiki na wazazi wa au wazee wa nyumbani waliokuwa wakitumia kama tiba ya asali mafua au baridi Yasili mafua au baridi baada ya kunywa chai ya tangawizi na hisi joto mwili utulivu na nafuu hunifanya nijisikie nikiwa tayari kuendelea na shughuli zangu.

Mnyama ninayetaka kumfuga ni mbwa wa kipenzi. Aina ya mnyama, mbwa wa kipenzi wa rangi ya kahawia yanye manyoya laini. Anayenekana pipi, ana mach, makubwa ya kijani, masikio yanayoinamishwa kwa mkono na manyoya lakini yanayovutia kubwa sana. Ni mcheshi sana mlinzi wa nyumba na mchangamfu kila wakati. Anapenda kucheza na kukimbia. Mara nyingi anacheza bila kwa sababu au kujaribu kukunyia watu vicheko kwa kurusha au kuruka juu kwa furaha Wanatoa furaha mshikamano na wanasaidiana kupunguza msonga mawazo Mbwa pia hufundisha nidhamu na uwajibikaji Mbwa wakipenzi ni rafiki wakweli nyumbani huleta furaha na upendo na kufanya maisha ya kila siku kua yenye raha zaidi.

Wakati wa usiku wa mvua ufurahisha sana kwangu, ni napenda kukaa ndani kusigiliza sauti ya matone ya mvua ya kipiga paa au dirisha huku nikipumzika au kusoma kitabu. Napenda mvua hasaa wakati wa usiku kwa sababu inatoa hali ya utulivu na kupunguza joto, nakumbuka mvua iliponyesha wakati nikiwa nyumbani na familia, tukicheka tukisoma na kisha kungalia mawingu ya mvua dirishani. Mara nyingi mvua inafanya nipange kutembea au kucheza nje kubadilika na kukaa ndani kupumzika au kufanya shuguli za ndani kama kusoma au kutazama filamu Nina hisi utulivu, furaha na amani ya ndani sauti ya mvua unifanya nipumzike na kusahao msongo wa mawazo wa siku siku wa mvua ni muda wa kupumzika, kufrahia amani na kuunda kumbukumbu nzuri.

Kazi yangu au masoma yangu ni sehemu ya maisha yangu ambayo ninathamini sana. Kwa upanda wa masoma, napenda kujifuza mambo mapya kupata ujuzi wa kina na kuelewa dunia kwa undani. Kufurahisha kuona jinsi somo linavyoweza kutumika katika maisha halisi. Napenda kupanga masoma yangu vizuri kuweka mbalengo na kusoma kwa nidhamu ili kupata matokeo bora. Katika kazi, ninajitahidi kuwa mbunifu, mchapa kazi na mshirikishi mzuri kila kazi, kufundisha uvumilivu, mpangilio na ushirikiano. Napenda kuona matokeo ya kazi yangu na jensi yanavyo saidia wenzangu wateja au majamii kwa jumla. Masomo na kazi ni njia ya kukaa ya kukua, kujifunza na kutoa mchango chanya kwa wengi. Kwa wengine, hivyo huwa na motisha ya kila siku ya kufanya vizuri.

Shughuli zangu za wikendi ni mchanganyiko wa kupumzika na burudani. Napenda kutumia muda wa kupumzika, kusoma kitabu, kutazama filamu na mara nyingine, kutembea au kufanya mazoezi. Mara nyingi napenda kuenda kafe au mahali, tulivu na kukunywa kahawa au jinsi ya juisi ya matunda. Huku nikifurahia mazingira, kutembea nje, kutazama sinema au michezo, kupanga wiki ijayo na kushirikiana na familia au marafiki. Mara nyingi, familia yangu, marafiki wa karibu au wenzangu wa karibu kazini kushirikiana nao kufanya wikendi iwe ya furaha zaidi. Kupumzika au kufanya mambo mengi kawaida napendelea kupumzika zaidi lakini pia hufanya mambo machache ya burudani au mazoezi ya mwili. Wikendi zangu ni wakati wa kupumzika, kufurahia maisha na kujiandaa kwa wiki mpya.

Siku yangu ya kuzaliwa, napenda kuisherehekea kwa furaha na watu ninaowapenda. Napenda sherehe kuwa ya kawaida lakini yenye furaha, ikijumuisha vicheko, muziki na mazungumuzo mazuri. Napenda pia kufanya kitu kidogo cha burudani kama michezo ya nyumbani au kadi ya kuchekesha. Napenda kusherehekea na familia yangu na marafiki wa karibu kwa sababu kushirikiana nao kunafanya siku hiyo kuwa maalumu zaidi. Nakumbuka sherehe ya siku ya kuzaliwa wakati nilikuwa na watoto wa familia na marafiki karibu. Tukicheka tukicheza michezo ya nyumbani na kisha kukata keki pamoja ilikuwa kumbukumbu ya furaha isiyo sahaulika Napenda keki ya chokoleti yenye ladha tamu na cream pamoja na vyakula vidogo vya kitamu kama sandwiches na matunda. Ningependa kupokea kitabu cha elimu, teknolojia au kitabu cha kufurahisha ambacho kitanisaidia kujifuza kitu kipya. Zawadi ambayo inatoa thamani furaha kwangu ni bora zaidi. Siku yangu ya kuzaliwa ni wakati wa furaha, kushirikiana na wapendwa na kuunda kumbukumbu nzuri.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi ni kwa mpangilio wanidhamu ili kuanza siku kwa unguvu na utulivu. Kwanza hufanya mazoezi mandogo ya kupumua na kutafakari kisha kuoga na kuandaa mwili kwa siku. Napenda kula kiamshakinywa cha afya kama mayai, matunda au unga wa nafaka pamoja na chai au juisi. Hii hunipa nguvu za kuanza kazi au masomo. Kwa kawaida, napenda kuamka mapema saa, saa kumi na mbili asubuhi au saa moja ili niwe na muda wakujiaanda na kufanya shuguli za mwanzo kwa utulivu kuvaa vizuri kuhakikisha masomo au kazi ya mepangwa kuandaa vitu vyote vya siku na kufuatilia mpangwa muda wa siku Napenda asubuhi zangu kwa sababu zinanipa nguvu utulivu na mpangilio mzuri wakuanza siku asubuhi ni wakatu wa kujipanga na kuamua ni jinsi gani siku itakuwa yenye tija.

Chumangu cha kulala kilicho rahisi lakini kinacho nipa faraja na utulivu Chumba ni kidogo lakini chenye mpangeleo mzuri kinachofaa kulala na kupumzika Kuta ziko katika rangi ya blu nye pesi inayotoa hisia ya utulivu na amani Kitanda ni cha kawaida lakini chenye madrama lakini laini na mto waki ni mzuri sana kwa kulala vizuri na furahia sana kuingia kitandani bada ya siku ndefu kutoka dirishani naona mbali miti na anga la safi Jambo linalonipa hisia ya kuwa karibu na asili kitu kinachokipenda zaidi ni kitanda changu na pazia la dirisha. Linanipa faraja na pia kunifanya nijisikia nyumbani chuma changu chakulala ni pahali patulivu faraja na amani ya akili.

Hali ya hewa leo ni jua kali na anga safi. Leo ni jua na mawingu machache tu anga ni safi na mwanga wa jua unangaa vizuri. Nahisi joto kidogo na furaha, si joto kali sana wala baridi. Inanifanya nijisikie nikiwa na nguvu na furaha. Nimevaa shati nyepesi na suruali rahisi ili niwe huru na nijisikie vizuri katika joto la leo. Ndiyo napenda hali hii ya jua kidogo kwa sababu inatoa hamasa mwanga wa asili na inaweza kufanya shughuli za nje kuwa nzuri Ningependa kutembea nje kufurahia anga au kufanya mazoezi ya mwili ili kutumia hali ya jua vizuri na kupata furha furusa ya asili furaha ya asili Hali ya hewa ya jua inachangia furaha, nguvu na motisha ya kufanya mambo ya nje.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni sebule. Ninachopenda zaidi ni kwamba ni sehemu ya familia kuangana kupumzika na kuzungumuza bila shinikizo. Kinachofanya sebule kipendeke ni viti vya kupumzika vizuri, tanzuri na mandhari ya kupendeza. Pia kuna televisioni na rafa za vitabu vinavyo. Zinafofanya chumba kiwe cha kupendeza zaidi Pala napenda kutazama filamu au michezo kusoma vitabu, kuzungumuza na familia au marafiki na wakati mwengine kupumzika tu Ninapokuwa kwenye sebule hii Ninahisi na amani, furaha na utulivu ni sehemu ninaweza kupumzika baada ya siku ndefu na kujiandaa kwa shuguli nyingine.